Jee unavaa saa mambo zaidi yanayeweza tokana na haya ni jee we ni mtu ambayo unapenda saa unapenda saa ya aina gani unapo tumia saa huwa unahisi aje Ndiyo mimi napenda kufasa wakati mwingi napenda kufasa kwa sababu saa unisaidia labda nimelala na heza tumia saa kuona nisaa ngapi na heza taka kuamka au ni saa ngapi, nataka kufanya shuguli fulani. Saa, unisaidia sana wakati ni napotaka kufanya shughuli zangu kwa muda, unaofa. Kwa mfano, kama singekuwa na saa au sina mahali pa kuangalia ni saa ngapi, nige kuwa na chelewa sana kufanya shuguli zangu, nige kuwa na chelewa sana kufanya vitu ambavyo na faku, vifanya pale nyumbani na pale kazini. Na kuchokana na kupenda kufaa saa kwangu ni meweza kufanya kazizangu mapema na kwa wakati ambao unafa bila kuchelewa au bila kukosa ule uwezo wakumaliza kwa wakati ambao unafa. Saa ni muhimu sana. Wale ambao hawana saa mara nyingi unapata amechelewa kufanya shughulizake pale nyumbani, pale kazini. Kwa sababu hakujua ni sangapi au ni muda upi. Kwa vile hajui muda ni upi unapata anadhani labda ni mapema au amechelewa. Na hivyo unapata labda umefanya kazi yako au shuguli zako mapema sana au kwa kuchelewa kwa sababu hauna paku angalia ili upate ile uwezo wakujua ni stangapi na wakati upi ambao nafaa kufanya shuguli fulani au kitu fulani pale nyumbani au pale kazini. Kwa hivo sana ni muhimu sana. Ukiwa nayo, unaweza kuwa na manufa mengi sana.